Naamu nimewai enda kwa tamasha za mziki, kucheza, kujifuraisha pia na kusherekea. Kwa sababu kwenye tamasha hizi napata kujiburudisha pia na kuezesha mimi ku kucheza pia kusakata na msakata za mziki ni mzuri ufanya mtu achangamke.